Kuna njia nyingi ambayo mimi hua naitumia kuifadhi pesa na njia ya kwanza ambayo nilikuwa naitumia hapa awali, japo wakati huu ama kwa sasa hivi hua siitumi, nilikuwa naihifadhi pesa yangu kwenye benki. Nilikuwa nimefungua akaunti kwenye benki, kwenye moja wapo ya benki maarufu wapa nchini kwetu. Na kila wakati ambapo nikipokea pesa na nime lipia mambo yangu ambayo nahitaji kuyalipia. Ile kiasi ambayo inabaki hua nikuwa naya weka kwenye benki. Lakini siku hizi mimi huwa siweki pesa yangu kwenye benki mara nyingi yako kwenye simu na kwenye simu kuna semu nyingi sana ambazo kuna mahali ambapo unawezaweka pesa na huwa hiyo pesa inaongeza thamani japo kwa kiasi kidogo lakini kuna kakitu kanaongezeka juu yake na hiyo inaitua money market funds. Kwa hiyo mi ni nimefungua moja na Safaricom na inaitwa Mali. Huko ndo nikipata pesa kidogo naiweka na kwa kuwa siku inaniipa labda asilimia kumi, hadi kumi na moja hapo. Na huwa naweza itoa pia kwa wakati wowote kwa hiyo ni njia rahisi sana ya kuhifadhi pesa. Na pia ni kama unafanya investment kwa hiyo mi huwa naitumia njia ya money market fund ambae iko kwenye simu na sana sana natumia ile ya safaricom.

Kuhusiana na hili swali nitasema itanishangaza sana endapo nitaskia kwamba kuna mtu ambaye hapendi asali. Labda tu iwe ni kama mtu hapendi asali kutokana na maswala ya kiafya. Labda alikwenda pale hospitalini akaambiwa kwamba mwili wake hauendani na asali na wenda akila itamdhuru. Lakini mimi ambapo nahisi kwamba mwili wangu unaendana na asali vizuri kabisa sijai pata rtatizo lolote na hua nalipenda sana kula asali. Japo sku izi kupata asali ambayo ni rasmi ya mna ni asilia na si ya haijaongezwa kemikali yoyote imekuwa ni vigumu sana. Ukienda kwenye supermarket ama kwenye maduka ambayo yanauza asali. Unagundua kwamba asali nyingi kabisa si asali asili ambayo imetolewa pale kwenye mzinga. Mara nyingi ni vitu ambavyo watu wamevitengeneza wenyewe kwenye maabara. Na uwa inanifanya sana na shuku kwe ama nashindwa kununua asali kwenye maduka. Lakini nikitembea pale vijijini ni kute kwamba kuna mtu ambaye anavuna asali yake kwenye mzinga huwa na anunua alafu na chukua na jiwekea nyumbani. Na nikua hapa nyumbani huwa natumia kijiko kimoja, kipimbili ama wakati mwengine naweka kwenye mkate kama siyagi. Kwa hiyo mimi huwa napenda sana kula asali.

Naipenda hesabu, hata nikitaka kusema kwamba sipendi hesabu, utagundua kwamba kila sehemu ya binadamu ni hesabu. Ukienda kazini wakati unafanya kazi, unahesabuliwa masaa. Ukifika mwisho wa mwezi, lazima upewe mshahara na itakuwa imefanywa, itakuwa imepigwa hesabu. Ukapewa kiwango fulani, labda kulingana na wakati, kulingana na kiasi cha kazi ambayo ulifanya, lakini kila kitu ni hesabu. Ukienda madukani lazima ufanye hesabu, ndo utoe pesa kiasi cha ambazo inatoshea vitu ambavyo umevinunua. Kwa hiyo, mimi nimegundua kwamba sehemu kubwa ama sehemu yote ya maisha yetu. Kila wakati lazima uwe unafanya hesabu, upende, usipende. Kwa hiyo, mimi napenda hesabu, ata nikiwa pale shuleni. Ilikuwa mojawapo ya masomo ambayo nilikuwa nayapenda sana, nilikuwa napita sana. Na mwalimu wangu wa hesabu, alikuwa ananipenda sana kwa sababu, alikuwa anakuta kwamba, labda hata nimetumia njia ingine tofauti, lakini napata jibu ambalo linafaa, na huwa namfurahisha sana inaamanisha kwamba nilikuwa nafikiria zaidi, na naweza kufikiria jinsi ya kutatua, shida fulani kutokana na hesabu, na nikapata jibu ambalo ni sahihi. Kwa hiyo, hesabu imekuwa sehemu mzuri sana ya maisha yangu na nimeipenda. Imenisaidia sana kupita kwenye mitihani na imenisaidia sana kuendelea kwenye masomo. Kutoka labda shule ya msingi, shule ya upili na kuingia hata kwenye chuo kikuu. Kwa hiyo, mimi huwa napenda hesabu sana.

Swali nzuri kabisa nahisi kwamba ni kama umenisoma kwenye akili ama sijui vipi, maana napenda sana kulima. Ata achilia mbali kulima kwenye bustani. Kwa ujumla mimi huwa napenda kulima sana. Nimezaliwa kwenye familia ya wakulima na nimezaliwa kwenye sehemu ambaye inapenda ukulima sana. Huko kwetu sisi ni wakulima na sana sana tunashughulika na ukulima wa mahindi, maharagwe na viazi. Hiyo ni sehemu kubwa sana na maisha yetu na tangu nikuwa mdogo tulikuwa tunalima mazao hayo. Na kwa sasa kuhusiana na bustani napenda sana kulima kwenye bustani, maana niko na bustani ndogo sana pale nyumbani. Na kwenye hilo bustani niko na maua chache na miti ya matunda, chache kama kumi ama kumi na mbili hivi. Na mara nyingi nikiwa pale nyumbani huwa nahakikisha kwamba nimelima na kutoatoa magugu pale kwenye bustani. Na ili kuhakikisha kwamba maua yangu na miti yangu ya matunda yananawiri vizuri sana. Na nikilima na kutengeneza iwe nzuri sana, huwa napokea mazao mazuri, na pia maua yananawiri na yanatoa maua mazuri sana, ambapo huwa inafanya sehemu ile, iwe inavutia sana, inanukia vizuri sana maana, nilichagua maua ambaye yananukia vizuri kabisa.

Kuhusiana na picha kwenye mitandao mara nyingi utanikuta kwamba nikona picha chache sana kwenye mitandao na nyingi ni za miaka za hapo awali kwanzia mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu kurudi nyuma. Baada ya hapo nimi sijaeka picha yoyote kwenye mitandao wowote labda kwenye Instagram, Facebook ama Twitter sijaweka picha yoyote hivi karibuni. Na sababu ni kuwa hivi karibu ni sijakua nikiamini sana watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii. Watu wengi wamekua na nia mbaya sana kuhusiana na watu na wanachukua zile picha na wanafanyia ukarabati wakitumia mashini ama wakitumia akili bandia na kufanyia ukarabati ili itokee kwamba unafanya mambo fulani ambayo wewe mwenyewe haujayafanya. Na huwa inaharibia mtu kabisa sifa zake ama inaweza kuweka kwenye sehemu hatari kabisa na labda hata inaweza fanya familia yako ianze kushtuka kwa hiyo mara nyingi siku hizi mimi siweki picha zangu kwenye mitandao na ni kitu ambayo nimefanya makusudi kabisa ili kuepukana na shida ambazo zinaweza tokana na watu kutumia picha zangu vibaya pale kwenye mitandao.

Hili ni swali nzuri sana na huwa napenda kulizungumzia hiki kitabu hiki mara nyingi sana sana nikikutana na watu ambao wanapenda kusoma. Huwa najaribu kuwaelezea kuhusiana na uzuri wa kitabu hiki ambacho nimekisoma zaidi ya mara kumi. Na mara ya kwanza ambapo nilisoma kitabu hiki nilikuwa kwenye shule ya msingi, nilikuwa kwenye darasa la saba. Na siamini kwamba kwenye hiyo miaka yangu karibia kumi na miwili kumi na mitatu niliweza kuelewa kitabu hicho kwa sababu kimeandikwa kwa lugha ya kingereza na ni kitabu ambacho sana sana labda imekusudiwa kusomwa na watu ambao labda wako kwenye shule ya upili hadi chuo kikuu. Na kitabu chenyewe kinaitwa Across the Bridge kimeandikwa na Mwangi Gisheru ni riwaya ambayo inahusiana na kijana mmoja ambaye ametoka familia ya maskini. Alienda kufanya kazi kwenye familia ya kitajiri. Kutoka vijijini akaenda mbaka mjini. Na pale kwenye familia ya kitajiri alikutana na mschana ambaye ni mtoto wa uyo tajiri wake. Na walianza mahusiano bila kujua alikuwa amemtia mimba alafu wakati aligundua amemtia mimba akatoroka. Na kati alitoroka pia naye msichana, miezi michache badaye alimfuata kwa sababu ile mimba ilianza kuwa kubwa na akashindwa kuificha na alijua babake akijua kutatokea haya shida. Kwa hiyo alimfuata ule kijana, mbaka nyumbani kwao kule vijijini. Na kwa sababu maisha pale kijijini ilikuwa ngumu sana, kijana ilibidi aanze kufutafuta kazi na kazi ilikuwa ngumu kuvipata. Kwa hiyo, akaanza kujiingiza kwenye maswala ya kuvuruga amani ama wizi. Na hapo ndo maisha yake ilibadlika. Akageuka na akajiingiza, akajipata ako kwenye genge la majambazi. Na hiyo ilimfanya, akafungwa jela miaka nyingi sana na iliadhiri maisha yake. Inaitwa across the bridge, kwa sababu ilimfanya ule kijana, akavuka daraja kutoka kwenye kuwa mtu mzuri na hadi kwenye kuwa mtu ambaye ni jambazi. Kwa hiyo ni historia mzuri sana, inaelezwa pale kwenye hiyo riwaya na huwa napenda sana kuisoma wakati ninapata muda.

Mimi kwenye malengo yangu ya kila mwezi, huwa napenda sana kuwa na mpangilio kwenye maisha yangu. Huwa napenda kujua ni nini ambacho nahitaji kufanya hii mwezi ama hata kila wiki lazima niwe na mpangilio. Kwa hiyo, kila wakati ambapo nahisi kwamba nimeyafanikisha malengo ambaye nilikuwa nimeyapanga, huwa narudi na andika orotha ya malengo mapya ambayo nahitaji kuyakamilisha kwa siku za usoni. Kwa hiyo mimi kila mwezi ni huwa nimejiwekea malengo katha na malengo hayo huwa nimeyaandika chini na huwa nahakikisha kwamba nimemaliza sehemu kiasi fulani kama robo ya malengo yale kila kila wiki. Ili wakati ambapo mwezi inaisha na kwa sababu iko na wiki nne kwa hiyo nitakuwa nimemaliza robo zote nne nimekamilisha kila kitu ambaye nilikuwa nimepanga. Kwa hiyo mimi huwa nafanya mpangilio wangu wa malengo yangu pale kazini na huwa nayaandika chini kwenye orotha na huwa naandika maandishi hayo kando tu ya sehemu ambayo nafanyia kazi. Ili kila wakati ambapo nafanya kazi nayaangalia na najua naweka sahihi jambo ambalo nimelifanya na nahakikisha kwamba nimemaliza robo yao ya hivyo vitu ambavyo nimevinakili chini kila wiki nahakikisha nimemaliza robo. Ili wakati mwezi inaisha niwe nimekamilisha kila kitu. Kwa hiyo mimi ni mtu ambayo napenda kuwa na mpangilio sana ya mambo ambayo napenda kuyakamilisha kwa muda mfulani.

Kuweka afya yangu vizuri, kuna mambo mingi sana inanibidi niyafanye. Na huwa ninayafanya maksudi kabisa kwa shababu nayaajua. Mambo haya yananisaidia sana kuwa na afya nzuri. Jambo la kwanza kabisa na ni jambo muhimu kabisa ni vyakula ambavyo navikula. Kila chakula ambacho nakikula nahakikisha kwamba ni chakula kizuri ambazo kitasaidia kunijenga mwili kwa njia moja ama nyingine. Na kwa hiyo chakula ambayo nakichagua nahakikisha kwamba ikona virutubisho ambavyo navihitaji. Kwenye mwili wangu kwa hiyo. Na naepuka vyakula ambavyo vinaeza niadhiri. Sana sana ni vyakula hivi ambavyo vinaetengenezwa kwa haraka na labda kwa mafuta nyingi. Kama vile vibanzi ambavyo vinaetengenezwa humu mabarabarani ama kwenye mikahawa hii midogo midogo. Kwa hiyo naepukana na vyakula vya kupikwa haraka haraka na sana sana kwa kupikwa kutengenezewa na mafuta nyingi. Halafu kitu kingine pia huwa napenda kufanya mazoezi sana. Mazoezi ya mwili yanasaidia. Huwa nafanya mwili inakuwa inachangamka na inakuwa thabiti. Kitu kingine pia huwa naota jua. Kwa japo kuwa wakati huu kuna jua kali sana huwa naota tu kwa kiasi kidogo labda dakika thelathini. Na pia huwa natembea nahakikisha kwamba mwili wangu umetembea. Ama ni umetembea kwa muda fulani huwa inasaidia sana kuboresha afya kwa hiyo hivyo ni baadhi ya mambo ambayo huwa nayafanya ili kuhakikisha kwamba natunza afya yangu na kitu kingine labda cha mwisho ni kulala usingizi ambao unatosha huwa na lala kuanzia masaa sita ama hadi masaa manane hivi kwa hiyo ni baadhi ya mambo mi huyafanya kuna mambo mengine zaidi lakini hayo tu ndio naeza kuyasingulia kwa leo kwamba ni baadhi ya mambo ambayo yananisaidia kutunza afya yangu.

Naeza sema kwamba nina mahusiani mazuri sana na wazee wangu. Pale nyumbani ni mimi ni miongoni mwa vijana wachache sana ambao huwa na wanaruhusiwa kuingiliana na wazee. Ama kukaa karibu na wazee wakati ambapo kuna shughuli ambazo zinahitaji akili za wazee. Ama wazee wanajadiliana kuyahusu kuhusiana na jamii yetu. Sana sana ni maswala ya sherehe na maswala kama hayo. Na sana sana mi huwa nakaribishwa pale ili kuwasaidia mawazee na mawaidha madogo madogo hapa na pale. Na pia mimi kujitayarisha kuwa kuchukuwa nafasi kwenye huo uongozi wa jamii wakati ambapo hawa wazee watahisi kwamba muda wao wa kuongoza umeisha ama wanataka kupumzika maana pia nao miaka ikienda sana kuna wakati ambapo wazee wanahitaji kupumzika na wanahitaji watu ambao bado ni wachangamfu kufanya shughuli hiyo. Kwa hiyo mimi ni mojawapo wa wale watu ambao huwa wanaruhusiwa kukaa karibu na wazee maana. Wanagundua kwamba nina maarifa fulani na niko na ujuzi fulani na niko na uelewa wa hali ya juu na naeza kuwa mtu wa manufaa sana wakati nakaa karibu na wao. Kwa hiyo niko na mahusiana mazuri sana na nikionekana pale vijijini wakati niko likizo huwa wazee huwa wanafurahi sana. Na ni lazima waniite kwenye vikao vyao wakati wanajadiliana maswala ya hapa na pale kuhusiana na mambo ya jamii. Kwa hiyo, mi niko na mahusiano mazuri sana na wazee wangu.

Mwezi wa mwaka ambao mi huwa naipenda sana ni disemba. Napenda disemba sanasana kwa sababu huo mwezi pale kazini huwa tunapewa likizo. Na tukipewa likizo huwa tunakuenda nyumbani. Na kule nyumbani kwetu disemba mara nyingi kunakuwa na sherehe nyingi sana. Na kando na kukua na sherehe nyingi, watu wengi wa familia ambao huwa wanafanya kazi sehemu mbalimbali. Huo ni unakuwa wakati wao kurudi pale vijijini na tunajumuika na wawo. Kwa hiyo, mwezi wa disemba huwa inanirusu sana nitengamane na watu wangu wa familia. Na kando na kutangamana nao pale nyumbani pia, kuna sherehe nyingi labda zitatokea pale kwenye familia. Na tutakuwa tunafurahi sana, tutakua tunasherekea mambo mingi, kuna sherehe kama vile tohara ya wavulana. Na huo ni wakati mzuri sana wa kufanya hivyo sherehe wakati wa disemba. Alafu kitu kingine pia huwa ni wakati wa kuvuna, pale nyumbani huwa tunavuna mahindi, mwanzo mwanzo wa disemba na kwa hiyo wakati huwa kuna kuvuna, kuna raha nyingi pia kwa sababu kuna chakula cha kutosha. Kitu cha tatu ni wakati wa disemba sana sana hapa nchini kwetu huwa hakuna mvua nyingi sana kwa hiyo inaruhusu watu kufanya mambo mingi sana ambayo labda hawangefanya wakati ambapo kumgekua na mvua nyingi. Kwa hiyo mi huwa napenda sana mwezi wa disemba kuhusiana na mambo ambayo tunaeza yafanya na pia kutokana na ile likizo napata kutoka kazini na cha tatu ni kutokana na uwezo wangu wa kujumuika na familia yangu kwa zaidi ya wiki mbili.

Nimejifunza hekima nyingi sana kwenye maisha lakini hekima ambaye nimejifunza hivi karibuni kabisa ni hekima monja ambaye nahisi ni kama imenisaidia sana kwenye maisha ni hekima ya kuwa kwenye hii maisha upo peke yako. Si wazazi wako, si indugu zako, si watu wako wa karibu, si marafiki zako, si mpenzi wako. Hii maisha ni wewe peke yako ambao unaiishi. Kwa hiyo usitegemee watu wengine wakusaidie kuiishi ii maisha. Na ujue pia kwamba ii maisha kila mtu anaishi kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kila mtu anajaribu kadri ya bu wa uwezo wao. Na hiyo inamaanisha kwamba inafaa utumie akili zako na uwezo wako wote kuuishi huu maisha kulingana jinsi ambao unafikiria ni njia nzuli ambayo itasaidia maisha yako. Lakini watu wengi niligundua kuwa watu wengi huwa wanapenda kuishi ii maisha wakitegemea vi jinsi ambavo watu wanawaambia ama wanawatarajia kuishi. Na huwe inaathiri sana maisha ya binadamu maana utakua unaishi ukijaribu kupendeza watu. Na watu pia na wao wako na shughuli zao wako na maisha yao ya kuishi. Na labda ata hawashughuliki na maisha yako. Wewe tu unadhani watu wanaangalia maisha yako. Kwa hiyo mimi nimejifunza kwamba kila mtu anaishi maisha yake kwa mara ya kwanza na kila mtu anaishi maisha yake jinsi anajua na kila mtu anaishi ii maisha ku kwa kulinga na jinsi ambavo anataka. Kwa hiyo wewe mwenye uko peke yako ishi maisha jinsi ambavo wewe mwenyewe unaiitaji kuiishi ama jinsi ambavo wewe mwenye unafuraia.

Kinywaji ambacho mimi huwa nakipenda zaidi ni kinywaji ya aina ya juisi. Huwa napenda sana kunywa juisi na juisi yenyewe. Huwa ni juisi ambayo nimejitengenezea mwenyewe na matunda ambayo nimeenda pale sokoni nikachagua mwenyewe. Huwa napenda kuchagua ama kutengeneza juisi kutokana na aina mbili ya matunda ambayo navipenda sana. Aina ya kwanza na ambayo huwa nafurahia zaidi kutengeneza juisi kutokana nayo ni maembe. Na saa hii sehemu za ukambani hapa nchini kwetu ni msimu wa maembe na kuna maembe nyingi sana ambayo yanauzwa pale sokoni na yanauzwa kwa bei nafuu kabisa. Kwa hiyo wakati huu ni wakati wangu wa kunywa juisi ya matunda aina ya maembe kwa wingi kabisa. Kwa sababu ni msimu wa maembe na kuna maembe kwa wingi kabisa kuvipata ni rahisi kwa bei nafuu. Wakati mwingine pia wakati ambapo labda maembe hayapatikani sana huwa napenda kununua nanasi pia na kutengeneza juisi yake. Maana nanasi iko na juisi tamu kabisa, iko na ladha nzuri na huwa ukinywa sana sana yakiwa baridi unahisi vizuri inatuliza kabisa na inatoa kiu unakata kiu na inakuburudisha kabisa. Kwa hiyo mimi kinywaji ambacho nakipenda ni juisi na juisi ya matunda ambayo nimeyachagua mwenyewe pale sokoni na kuyatengeneza hapa nyumbani mwenyewe. Kwa hiyo, sipendi juisi ya kununua maana huwa yanakuwa yametiliwa kemikali ambazo labda si nzuri sana na huenda yanaathiri afya yangu kwa kiwango fulani. Lakini kutokana na matunda ambayo ni ya asilia umechukua pale sokoni yametoka mashambani na ni nzuri huwa nahisi kwamba hiyo ndo inafaa kwa miili yetu.

Likizo yangu ya ndoto ni kutembelea visiwa vya Caribbean sana sana niende kwenye miji pale maybe sehemu za Mexico kuna kisiwa ambacho kinaitwa Cancun huwa naipenda sana pale kuna sehemu ambazo ni nzuri sana yanavutia iko na mandhari mazuri kabisa. Halafu niliangalia pia warembo sehemu hizo ni warembo wazuri sana watoto wa kimexican na huwa ni ndoto yangu kuu kabisa kupata mrembo kutoka sehemu hizo za Amerika ya kusini ni watu ambao huwa nahisi kwamba ni warembo kabisa ukiangalia kwenye uso zao kuna jinsi ambavyo Mungu aliwaumba vizuri, miili yao pia wameumbwa kwa ustadi fulani ambayo inapendeza macho kabisa na pia rangi yao hawapo weupe kabisa na hawapo weusi. Wako katikati na huwa inanipendeza sana. Alafu wana nywele na mara nyingi utakuta kuwa nywele zao ni ndefu na ni nyingi zimejaa kwenye kichwa. Ndefu, zimejaa, alafu ni nyeusi vizuri kabisa. Kwa hiyo, mimi ningependa sana likizo yangu ya kwanza ambayo nitatoka kabisa kutoka nipande ndege na nitoke nielekee kabisa Amerika ya kusini. Sana sana kule Mexico, Cancun huwa nitafurahia sana. Na kwa hiyo, hiyo ni ndoto yangu ama likizo yangu ya ndoto na niko na mpango thabiti kabisa nitatembea maybe mwisho wa huu mwaka ama mwaka ujao.

Kwa kawaida mimi huwa ni mtu napenda kulala sana na huwa napenda kulala kwa masaa mengi ama masaa ya kutosha. Na kwa sababu mimi huwa sifanyi kazi usiku huwa ninapata wakati mzuri kabisa wa kulala kiasi cha masaa ambayo nahitaji. Kwa hiyo mimi nikilala kuanzia hapo saa tano saa sita ya usiku huwa naamka huko kuelekea saa moja ama saa mbili ya asubuhi maana pia kuenda kazini mi huwa sihitajiki kazini mapema kabisa. Kwa hiyo huwa nalala kwa muda wa kutosha na sana sana huwa nalala kati ya masaa saba na masaa manane na kutokona na wale watu ambao wanaelewa mambo ya afya huwa nasema kwamba binadamu anafaa kulala kwa kadri ya masaa manane na huwa naona kwamba nikilala masaa masaba hadi nane ama hata tisa huwa nimelala kwa masaa ambayo yanafaa kwa afya yangu maana huwa nasema kama unafanya kazi inafaa upumzike ya kutosha na njia mzuri ya kupumzika huwa ni kulala na ukipata usingizi mzuri kabisa kwa masaa saba hadi nane huwa mwili wako umepumzika vizuri na utakuta kwamba unaepukana na baadhi ya mambo ama baadhi ya changamoto za kiafya ukipata kupumzika vizuri kwa njia ya kulala. Kwa hiyo mimi huwa nalala kutoka kuanzia masaa saba hadi manane wakati mwigine napitiliza inafika hata masaa tisa kuelekea kumi.

Mimi huwa napenda sana kutembea msituni. Japo kuwa wakati huu inakuwa vigumu sana maana naishi mjini na hua sihisi vizuri wakati nakosa kwamba ama nakosa muda wakwenda kutembea pale msituni. Maana nimelelewa vijijini mahali ambapo msituni haukua mbali sana na wakati tulikuwa wadogo tulikuwa tunacheza tu kandokando ya msitu na pia tulikuwa tunachunga ngombe mbuzi na kondoo pale msituni. Na ilikuwa raha sana wakati tunakula yale matunda yanapatikana pale msituni na tunakunywa maji ambayo yanapita kwenye mto ambao unapita pale karibu na msitu na pia tulikuwa tunaogelea kwenye mto huo ambao pia uko kwenye msituni ama mto wenyewe unapita katikati ya msitu na maji yemyewe yalikuwa baridi na yalikuwa mazuri kabisa ukinywa inakata kiu mara moja. Kwa hiyo mimi nikona kumbu kumbu nzuri sana kutoka na kuhusiana na kutembea pale msituni na huwa najikaza sana. Angalau nitembee hata maramoja ama marambili kwa mwaka kwenye msitu ambao uko karibu hapa mjini. Kuna misitu kadha, kuna moja ambayo inaitwa karura, sijawahi kuenda, lakini nmewahii i tembea kwenye msitu mdogo ambao iko ngong, kuna milima ya ngong pale, nimewahikwa kutembea pale. Kwa hiyo, mimi ni mtu ambaye napenda sana kutembea msituni, japokuwa kwa wakati huu, ni vigumu sana kupata huo muda sababu ya changa moto za maisha na kungangana na kufanya kazi.

Pale kazini mimi ni mojawapo wa watu ambao wanakuwa na mpangilio sana. Huwa hata wakubwa wangu pale kazini huwa wanashangaa sana. Mimi huwa najipanga vipi. Lakini mimi tangu nikiwa kwenye shule ya msingi. Nilipata walimu ambao walikuwa wanatushawishi sana tukue watu ambao tumejipanga. Hata jinsi ambavyo unaandika kwenye daftari yako. Ilikuwa inaweza kuweka kwa shida sana na mwalimu wako kama utakuwa unaandika tu. Bila mpangilio yeyote kwa hivyo walikuwa wanatuhitaji kabisa tuwe tumepanga. Daftari zako zikuwe na mpangilio fulani. Na tangu hiyo wakati mimi nilijifunza kwamba kuna ubora fulani wa kazi ambao unatokana na kujipanga. Na mimi huwa najipanga sana. Kabla nianze kazi yote huwa nimeandika orodha ya mambo ambaye nafaa kuyafanya. Na jinsi ambaye nafaa kuyafanya. Kwa hivyo utakuta kwamba sifanyi tu kazi nafanya kazi kutokana na mpangilio fulani ambao nilikuwa nimeutengeneza awali kabla hata nianze kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo mimi ni mtu ambao napenda sana mipango huwa naweka mipango thabiti kabla nianze kazi yoyote na hiyo huwa inanisaidia sana na kufanya kazi kwa njia nzuri kabisa ambao huwa inafanya watu wanashangaa. Mimi hufanya kazi yangu vipi maana kazi ni safi na umefanywa na wakati lakini ni kutokana na mpangilio ambao nimejifunza tangu kitambo imekuwa sehemu kubwa sana ya maisha yangu.

Katika jamii yangu, mimi hushiriki kwa mambo mengi. Na mojawapo ya mambo ambayo mi huwa nashiriki ni wakati ambapo tunajihusisha na maswala ya upanzi wa miti. Sana sana huwa tunafanya baada ya kukamilisha upanzi wa mimea pale shambani. Jamii yetu huwa tunapanda sana kupanda miti na huwa tunashirikiana sana. Mbunge wetu ama ule kuwa wadi huwa anahakikisha kwamba ametuletea ile miche ambayo tunahitaji kupanda kwa wakati huo kwa hiyo tunapanda labda karibu na kwenye kwenye msitu ambao kuna msitu ambao unalindwa na serikali. Tunaenda tunapanda pale miti ama tunapanda kando kando ya barabara, kuna sehemu ambayo imetengwa na huwa tunapanda miti michache pale pia kando kando ya barabara. Wakati mwingine pia hua najihusisha na jamii yangu wakati ambapo kuna sherehe hapo kwenye kijijini kwetu ama kuna shughuli fulani labda utengenezaji wa labda bomba la maji ama barabara. Huwa lazima niwepo pale maana najua kwamba hii ni shughuli ambayo itasaidia kila moja pale kwenye kitongoji chetu. Kwa hiyo mimi iwe shughuli zote ambazo zinahusiana na jamii yangu pale kijijini, lazima niwepo. Hata kama niko kazini huwa naomba nafasi labda kwa siku moja ama siku mbili nakimbia pale kijijini halafu nashirikiana na wao tunafanya hiyo shughuli tukimaliza halafu narudi kazini.

Kwa sasa hivi kwenye usalama wangu wa vyombo ambavyo navitumia sana sana kama tarakilishi ama hii computer, kipakatalishi na pia simu, situmii mfumo wa vidole kwa sababu hivi vyombo ambavyo navitumia havijawezeshwa kutumia mfumo huo. Kwa sasa hivi natumia mfumo wa nenosiri na huwa nimetengeneza nenosiri ambayo ni tofauti, nenosiri ambayo natumia kwa tarakilishi na ambayo natumia kwa simu ni tofauti. Na huyo inanisaidia kwamba endapo kuna mtu atapata simu yangu kwa njia moja ama nyingine agundue nenosiri, itakuwa vigumu pia agundue nenosiri ambayo natumia kwenye kompyuta. Kwa hiyo, mimi situmii mfumo wa usalama wa vidole ila natumia mfumo wa usalama wa nenosiri kwenye vyombo vyangu, hivi ambavyo navitumia.

Japo kuwa rugby ama mpira wa rugby ni mchezo mmoja ambao ni maarufu sana, duniani kote. Mimi huwa siifuatili kwa ukaribu sana ili kuniwezesha kwamba nijue ni timu gani bora pale Amerika ama Marekani. Mimi huwa siifuatili sana mchezo wa kila hata hapa nyumbani kwetu. Japo kuwa nawajua, nawajua wachezaji kama vile ombachi ambao pia alikuwa marufu sana. Japo siku hizi yeye anajishughulisha na mambo ya upishi lakini wakati wake alikuwa anacheza vizuri sana kulikuwa na mwingine pia alikuwa anaituwa Collins njera pia alikuwa maarufu sana kwa uchezaaji wa rugby hapa nchini kwetu lakini pale Amerika ama marekani mimi sijaweza kufuatilia sana mchezo huo hata sikumbuki hata timu moja ya marekani hata kama si bora lakini sikumbuki hata timu moja ambaye nimesikia inacheza rugby pale marekani. Kwa hiyo naeza sema tu kwa urahisi kwamba siifuatili mchezo wakirugby maana mimi ni shabiki wa mchezo wakandanda na michezo mengine labda riadha na vikapu lakini mchezo wa kirugbi ama rugby mimi siifuatili kabisa.

Msimu huu hapa nchini kwetu ni wakati wa jua kali kabisa. Disemba na januari ni miezi miwili ambayo hapa nyumbani kwetu jua hua ni kali kabisa na ukibahatika ama usipopata bahati ikuwe ni kwamba kazi yako unaifanya nje ya nyumba ama sehemu ambayo ni wazi hakuna kivuli. Unaweza ukaumia sana, sana sana wale watu ambao wanafanya mjengo ama wanatengeneza barabara. Huwa wakati huo wanapitia changamoto nyingi sana kutokana na jua kali ambayo inawapiga. Lakini mtu kama mimi ambaye nafanya kazi kwa nyumba huwa najikinga jua kukaa kwa nyumba. Endapo nitatembea kule nje huwa nahakikisha kwamba natembea kando kando ya miti ambayo inanisaidia kunikinga na jua kali. Na mara nyingi huwa nahakikisha kwamba sitembei mchana maana jua ni kali sana. Nikitaka kutembea nahakikisha nimetembea hapo kwanzia saa kumi na mbili jioni wakati ambapo ukali wa jua umepungua kiasi na pia jua inaelekea kutua. Na hapo ukali wake utakuwa umepungua kwa kiasi kikubwa kabisa. Na kwa hiyo mimi hujikinga jua kuhakisha kwamba nimekaa kwa nyumba. Hadi wakati ambapo jua inaelekea kutua ndio niweze kutoka nitembee. Na pia kitu ambacho kinanisaidia kujikinga na jua kali ni kwamba mimi hufanya kazi kwa nyumba, kwa hiyo sihitaji kutoka kwenye nyumba wakati ambapo jua inawaka maana wakati huo nitakuwa kazini.

Kifaa changu ambacho nakitumia mara nyingi sana kinahitaji kupata charge ni simu na kompyuta. Maana hizo ndo vifaa viwili ambavyo huwa vinahitaji charge na navitumia sana sana kila siku. Upande wa kompyuta huwa nakitumia sana kazini maana kazi yangu yote inahitaji kwamba niwe na kompyuta ama tarakilishi na nitumie kila wakati maana inahitaji kifaa hicho. Kwa hiyo huwa naicharji tu muda ambapo charji imeisha na mara nyingi naicharji kama mara mbili ama mara tatu kwa sababu kifaa changu huwa kinaweka charji kwa muda wa masa matatu kuelekea masaa matatu na nusu na huwa nipo kazini kwa karibia masaa nane hiyo inamaanisha lazima ni charji kifaa changu hiki cha kompyuta mara mbili ama mara tatu kwa siku. Kwa upande wa simu huwa na charge mara mbili tu kwa siku na charge ya asubuhi na charge jioni maana situmii simu mara nyingi sana nikiwa kazini. Shughuli tu huwa ni kuongea labda kupokea simu ama kutuma ujumbe ama kupiga simu na huwa siifanyi mara nyingi maana na shughulika na kazi zangu pale kazini. Kwa hiyo huwa inategemea ni kifaa gani na kwa sababu natumia kompyuta sana mara nyingi huwa lazima ni charge mara mbili ya mara tatu kwa siku.

Kwenye maswala ya kuvaa vipuli ama bangili na vitu vingine ambavyo vina valiwa, ama vitu kama herini na vitu vingine ambavyo vina valiwa mwilini, mimi isipendi kuvaalia vitu kama hivyo. Kitambo kidogo wakati ambapo bado nilikuwa kijana barubaru nilikuwa napenda kuvaalia lakini wakati muda ulisonga na umri ukaendelea nilikuta kwamba ule umri wakuvaa vitu kama hivyo ulipita. Inafaa sana kuvaliwa na vijana wadogo wadogo ambao labda wako miaka kumi na tisa, kumi na nane, ishirini na nne. Lakini mimi kwa sasa hivi naelekea miaka thelathini na kitu. Siyoni kama inasaidia kwa vyovyote vile. Kwa hiyo ata kuweka rangi yoyote tu kwenye mwili mimi hua siipendi. Ata kuna staili fulani ya kuvalia nguo. Hua naona haifai kulingana na umri wa mtu fulani. Na mimi mwenyewe ni mefanya uamuzi uo maksudi kwa sababu napenda kuvalia kwa njia nadhifu na kwa njia ambayo naona itanipea heshima nayo itaji. Na vipuli huwa naona kwamba inadunisha mtu kwa kiwango fulani unaonekana kama bado wewe hujakomaa jinsi ambayo inaitajika. Na utaonekana kama wewe bado ni kijana mdogo kwa hiyo mimi huwa navalia kwa njia ambayo ni nadhifu na njia ambayo ni taheshimika kulingana umri wangu na kulingana kazi ambayo naifanya ambayo inaitaji mtu kupata heshma inayofaa.

Changamoto ya kwanza ambayo mi huwa ina ni kumba sana ni kuwa pale kazini ni kwamba ni malipo duni. Na nili kuja kugundua kwamba hapa Afrika, japokuwa tunafanya kazi sawa na watu ambao wanafanya kazi sehemu nyingine ya dunia kama Europa na Marekani. Hapa kwetu tunalipwa pesa duni sana kulingana na mtu mwingine ambaye anafanya kazi sawa tu na mimi akiwa sehemu za Marekani ama Europa. Na kwa sababu kumekua na njia ya kuongea na watu ambao wako sehemu nyingine ya dunia, ni kiongea na marafiki zangu ambao wanafanya kazi nje ya inchi, huwa wananiambia malipo yao ambayo wanapokea kwa mwezi, hata huwa ni nyingi sana, ni nyingi mara zaidi ya kumi hata na kipato changu ambacho mimi huwa nakipata. Japo kuwa hata mimi hua nafanya kazi masaa mengi hata kuwaliko. Kwa hiyo huwa nakuta kwamba changamoto kubwa kabisa ambayo wakati mwingine ina nikwaza roho sana. Ni upande wa malipo. Malipo hapa kwetu bado ni mduni kabisa. Changamoto nyingine labda ni wakati mwingine tunakosana. Tunawafanyakazi ambao tunafanya kazi nawao kwa sababu watu wako na tabia tofauti tofauti. Na wako na njia tofauti tofauti ya kufanya kazi. Na huwa unakuta mara nyingi huwa haziambatani unakuta wewe uko na tabia hii yeye akona tabia ile na hapo inalete uvurugu kidogo na huwa inaharibu kazi kabisa kwa hizo hizo ni baadhi za changamoto ambazo mi hua nakumbana nazo pale kazini.

Ikifika ni wakati wangu wa kushugulikia wateja, japokuwa mimi pale kazini sikutani na wateja moja kwa moja. Kuna wale wafanyi kazi ambao, tunafanya kazi na wao. Shughuli yao rasmi ni kushugulikia wateja. Mimi nafanya kwa ofisi ambayo, si nashugulikia mambo ya wateja, lakini si wateja wenyewe. Kwa hiyo nafanya kazi yenyewe, alafu kuna watu ambao wanawapea shughuli hio, wateja wenyewe na wanakutana na wateja moja kwa moja. Japo kuna wakati mwngine ambapo niko kazini, na wale ambao wanakutana na wateja moja kwa moja hawapo. Sasa mimi mwenyewe nitakuwa nimepewa hiyo shughuli kwa hiyo siku, nikutane na wateja. Na jinsi ambavyo mimi hushugulikia wateja wangu ni kwamba, mwenye alitangulia wa kwanza ndio atapata huduma ya kwanza. Kwa hiyo huwa sipendi mapendeleo na huwa napenda sana kuwasikiza wateja wangu. Mteja akija kwangu aniambie hivi na hivi na hivi, huwa napenda sana kuwasikiza halafu nawashauri. Ama nawapea msaada kulingana na jinsi ambavyo anahitaji. Kwa hiyo mi huwa naona kwamba, mteja akitaka usaidizi kwako lazima uweke mbele, umpee kipau mbele kwamba, mteja ndio wa manufaa kabisa. Kwa hiyo lazima umshugulikie hao wa kwanza. Na umshugulikie kwa jinsi ambavyo inafaa ashugulikiwe. Kwamba usimfanyie tu kazi tu bora aondoke. Lakini umfanyie kazi ambayo pia na wewe ungekua wewe ni mteja, pia na wewe ungefurahia. Kwa hivyo, hivyo ndo jinsi ambavyo mimi hushugulikia wateja wangu.

Mimi napenda aina nyingi ya filamu. Kuna filamu ambayo inajulikana kama documentary, inaelezea historia ya mambo fulani ama inaelezea jinsi ya vitu fulani vinaundwa. Kuna documentary fulani ambayo ilikuwa inaelezea jinsi ambavyo miji sana sana miji ya Dubai ama ya uarabuni yalijengwa ni documentary ambayo naipenda sana kuangalia. Inaelezea jinsi ambavyo hao watu waliweza kutoa mchanga kwenye bahari na kuitengeneza mji kutoka sehemu ambapo hakukuwa na kitu yeyote ni mchanga tu wa bahari lakini waliweza wakaisimamisha mji aina nyingine ya filamu ambayo napenda kuangalia ni filamu ya ki vita sana sana filamu ambayo inaonyesha kwamba kuna mtu fulani ambaye anatafuta watu fulani labda walifanya kosa fulani na anahitaji kuwashika ama kuwaua. Hiyo naipenda sana. Filamu aina ya tatu ambayo napenda kuangalia sana ni filamu ambayo iko na DJ. Hapa nchini Kenya kuna DJ mmoja maarufu sana anaitwa DJ Afro. Yeye anajua sana kusimulia hadithi ambayo inaendelea kwenye filamu. Na huwa anasimulia kwa njia ya vichekesho anaweka vichekesho nyingi sana huwa inanifurahisha sana kwa hiyo mimi huwa napenda filamu tofauti kwunzia documentary filamu ya ki vita hadi filamu ambayo imesimuliwa na DJ.

Mimi huwa napenda kutembea sana sana sehemu ambapo ni patulivu, sehemu ambapo hakuna makelele nyingi, sehemu ambapo hakujajengwa na watu na hapajaharibiwa na watu sana. Sipendi kutembea mjini, huwa naona watu wengine wakiwa na muda wanasema wanatembea kwenye maduka makuu, unaenda unaangalia angalia bidhaa ambavyo vinauzwa pale, lakini mimi huwa sina tamaa hiyo. Mimi huwa napenda kutembea sehemu kama kando kando ya mito ama kwenye milima. Hivi majuzi nilitembea kwenye milima ya ngong, iko karibu hapa Kajiado County kwa hiyo na kando kando pia ya misitu ama kwenye misitu huko huwa kumetulia na unaweza ukaangalia wanyama. Kama hujaangalia wanyama pia unaweza angalia ndege na pia unaweza angalia miti ama miti na vitu vingine ambavyo vinafurahisha macho sana ukiangalia pale. Sana sana sehemu hizi kuangalia ndege huku mjini inakuwa ngumu sana lakini ukitembea sehemu hizo kwenye kuna vichaka vichaka ama kuna miti miti utawaangalia ndege ambao ni maridadi sana na wanaimba nyimbo nzuri tamu tamu sana. Kwa hiyo mimi huwa napenda sehemu ambapo ni patulivu, hapajajengwa na watu na pana miti ama wanyama.

Mimi huboresha michakato ya kazi kwa kujipanga vizuri na pia kuongeza ujuzi wangu. Huwa nakikisha kwamba nikona mpangilio mzuri sana pale kazini. Kapla sijanza kazi yote lazima niyakishe nikona kila kitu. Kwanzia vifaa ambavo navitaji, kwanzia raslimali ambavo navitaji. Hadi kwenye mimi kimawazo lazima nikuwe nimejipanga kwamba hii leo nafanya shuguli hii. Kitu kingine kwa tena lazima niyakikishe kwamba ujuzi wangu. Unaendana nao na huo kazi ambao naifanya. Huwa sipendi wakati nafanya kazi nakuta kwamba sina ujuzi wa ambao unatosha. Nitakuwa nasumbua tu wengine nikiwauliza hii nafanywa vipi na kile kinafanywa vipi. Kwa hiyo nimi huwa nakisha kwamba nimejipanga mimi mwenyewe niakishe kila kitu kiko sama. Arafu mimi mwenyewe kama inaitaji nisome lazima niwe nimesoma. Kama inaitaji nifanye utafiti niwe nimefanya utafiti. Niposa wakati ninakachi ni pale alafu nafanya hile kazi na kutakwamba kila kitu kinaenda kulingana na jinsi ambavo nilikuwa natarajia.

Kwenye maswala ya kununua vitu mtandaoni, mimi huwa napenda sana. Kuna maduka ambayo yanauza bidhaa yao mtandaoni. Na kando na kuuza hayo bidhaa, huwa wanauwezo wa kuletea. Bidhaa zako hadi kwenye nyumba. Kwa hiyo, huwa inarahisisha sana. Naeza kuwa niko na shuguli zangu nafanya pale nyumbani, lakini kuna vitu ambavyo inafaa nivinunue kutoka kwenye maduka. Kwa hiyo, badala ya mimi kuacha shuguli zangu na kuenda pale maduka ni kununua, naeza tu ingia kwenye mtandao, alafu nichague vitu ambavyo na vitaka na nivinunue, alafu niwaambie tu wale ambao wanaviuza, wanilete mbaka nyumbani. Watahakikisha kwamba, chukua yale bidhaa, wameyafunga na kutuma mtu ambaye ataniletea mbaka kwangu, alafu niwalipe adi pesa ambayo wametumia kuyalete yale bidhaa. Kwa hiyo mimi hua natumia sana mitandao kununua vitu vyangu, maana wakati mwingine mimi huwa sipendi kutoka kwa nyumba na uwa inafanya inarahisisha kazi yangu sana. Na kuna baadhi ya vitu ambavyo labda hata mimi mwenyewe labda ningeaibika kuenda kuvinunua, lakini kwa sababu kuna mtu mwingine atachukua mwenyewe pale na anilete mbaka kwa nyumba, inakuwa rahisi sana kununua vitu kwenye mitandao.

Kompyuta yangu ambayo niko nayo huwa naitumia sana sana kwa kazi. Kazi yangu huwa inahitaji sana niwe na kompyuta. Na kwa hiyo imenilazimu kwamba nimenunua kompyuta si moja tu, nimenunua kompyuta mbili. Kuna moja ambayo tu nimeiweka endapo hii ingine ambayo naitumia mara nyingi ikose kufanya kazi, niko na kingine ambacho kinaeza nisaidia kuendelea na kazi. Kwa hiyo mimi kompyuta yangu mara nyingi ni ya kazi tu, hutakuta ata kwamba kuna picha zangu ama mambo ingine. Hapa tu ni kazi, kama si kazi wakati mwingine ambapo nahitaji kutazama mpira na sitaki kutoka kwa nyumba huwa unakuta labda natumia kompyuta yangu kuangalia mpira. Ama wakati mwingine najaribu kusikiza podcast fulani na sina haja ya kuwasha televisheni ama runinga yangu, huwa nahakikisha kwamba tu nimetumia computer yangu. Kwa hiyo kompyuta yangu, shughuli ambayo inafanya ni shughuli za kikazi tu na mara kidogo kidogo shughuli zingine zangu. Kwa hiyo naitumia tu kompyuta yangu sana sana kwa kazi.

Kupanga wiki yangu ya kazi huwa ni rahisi sana. Kwa sababu nimefanya hii kazi kwa muda murefu sana. Kwa sasa hivi nimefanya hii kazi ambayo naifanya kwa muda wa miaka karibia tano na nusu. Na ni kazi ambayo ni kazi ya kujirudia. Kwa hiyo huwa najua kila kitu ambayo inafaa niifanye jumatatu, kitu ambacho nafaa kufanya jumane na kuendelea. Kwa hiyo huwa si hitaji mipango mingi kabisa kwa sababu nimeuwelewa huu kazi kwa undani kabisa. Baada ya kukua hapa kwenye ofisi yangu kwa zaidi ya miaka mitano. Huwa ni rahisi sana kujua unahitajika kufanya nini jumatatu. Unahitajika kufanya nini jumanne na hivyo hivyo. Kwa hiyo huwa sifanyi mipango dhabiti. Maana nimefanya kazi kwa miaka mingi sana So kwa hiyo na tumia tu tajiriba. Halafu kazi yenyewe inafanyika tu kwa urahisi. Kwa hiyo mimi shughuli zangu huwa nafanya tu kutokona na mazoea na tajriba.

Kitambo kidogo, mimi nilikuwa napenda kuweka nywele zangu ziwe ndefu. Lakini kadri ambapo muda unasonga, niligundua kuwa nimeanza kupata kipara na nywele yangu imeanza kupungua. Na nimeanza kujifunza polepole kuwa kuvaa kofia. Karibia miaka mitatu sasa hivi, nimekuwa nikivaa kofia kila mara. Hadi nimepata yale mazoea ya kwamba, nikitoka kabla sijavaa kofia, huwa nahisi kama kuna kitu nimesahau. Kwa hiyo mimi ni mtu ambaye navaa kofia kabisa, nimenunua kofia nyingi, karibia kila wakati kila mwisho wa mwezi nikipokea mshara lazima, nimetenga pesa kiasi fulani ya kununua kofia. Na nimekuja kufurahia sana maana, nimegundua kuwa kuvaa kofia ina raha yake na kuna aina za kofia ambazo ni nzurinzuri kweli. Kwa hiyo mimi hua navaa kofia kila mara na hua nanunua kofia tofautitofauti pia kila mara.

Hilo ni swali nzuri sana na nadhani ni rahisi kwa kila mtu. Mahali ampapo kuna kelele panatisha na huwa inasababisha mtu kukosa ule utulivu ambao unafaa mtu ukuwe nao. Mahali kuna kelele pia inafanya mtu akose kuwasiliana na mwenzake ambaye labda yuko karibu na mgetaka kuongea naye. Hamuwezi wasiliana vizuri sababu kelele ni kubwa na maongezi inakuwa vigumu kabisa. Kwa hiyo mimi huwa napenda mahali ampapo pametulia, mahali kimya. Pahali pa kimya huwa inawezesha mtu kupata utulivu wa akili. Hata pale sehemu ambapo ni pa kimya mtu unaweza ukalala na upate usingizi mzuri kabisa bila matatizo yeyote. Lakini sehemu ambapo kuna kelele nyingi hata kujiwekelea kwenye kitanda hua unapata taabu sana kupata usingizi hata kama ni usiku. Kwa hiyo sehemu pa kimya inafanya mtu hata pia unafanya kazi kwa uzuri na kwa upole. Na unakuta kazi yenyewe inafanyika vizuri sana. Kwa hio mimi huwa napenda sana mahali pa kimya na hata sipendi mahali ambapo kuna watu wengi. Kama si mimi na watu wachache ambao nawajua huwa huwezi ni lkuta sehemu kama zile.